Ninaandaa ripoti za kazi kwa kukusanya kwanza taarifa muhimu kuhusu kazi iliyofanyika, malengo, muda na rasilimali zilizo tumika. Kishaa, hupanga ripoti kwa muundo mzuri, unaujumuhisha utangulizi, maelezo ya kazi, changamoto na itimisho. Pia, ninatumia lugha iliyo wazi na rasmi.

Mfanyabiashara bora ni yule mwenye maono, bidii, uadilifu na anayejua mahitaji ya wateja. Kufanya biashara kwa nidhamu na huleta manufaa kwa jamii. Mfano, Jack ma, ni mwanzilishi wa alibaba. Alianza akiwa na changamoto nyingi, lakini kwa uvumilivu, ubunifu na maono makubwa, aliweza kujenga kampuni kubwa ya biashara mtandaoni duniani.